Ndiyo, napenda hesabu sana. Huwa inanifanya nitumie akili kwa makini na kufikiria kwa mpangilio. Inanifundisha kuwa mvumilivu, kutatua changamoto, hatua baada ya hatua na kuona suluhisho hata pale ambapo mambo yanaponekana magumu. Pia hunisaidia katika maisha ya kila siku kama vile kupanga bajeti, mda na kufanya maamuzi sahihi.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika kazi yangu kuwa mtu anayewaguza na kuwasaidia wengi kwa njia tofauti tofauti na kuishi maisha yenye amani furaha na maana natamani kukuza uwezo wangu kufikia malengo nilioweka na kuwa mfano mzuri kwa wale wanaonizunguka.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hujipangia kazi zangu mapema. Naweka malengo ya kila siku yanayoeleweka. Ninapumzika kidogo nikichoka, naepukana na vitu vinavyonipotezea muda. Na ninahakikisha ya kwamba mazingira ninayofanyia kazi ni tulivu. Pia mimi hujitathmini mara kwa mara. Ili nijue kinachofanya nifanye vizuri zaidi.

Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano, usimamizi wa muda na kushirikiana katika timu. Kupitia mafunzo haya ni mejifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na heshima, kusikiliza wengine kwa makini na kutoa maoni kwa njia nyingi. Pia yamenisaidia kupanga kazi zangu vizuri, kuweka vipaumbele na kuthibiti muda ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi bila ya kuchoka sana. Zaidi ya hayo yamenijengea kujiamini na kunisaida kufanya maamuzi bora kazini.

Hapana, sipendi kuoga kwa maji ya moto napendelea maji ya kawaida au ya baridi kidogo kwa sababu kuwa inanifanya nijisikie mchangamufu na mwenye nguvu. Pia maji baridi hunisaidia kuamuka vizuri asubui kupunguza uchovu na kunifanya nijisikie mchangamufu siku nzima.

Mimi hupenda kusimamia. Hii inanipa nafasi ya kufanya maamuzi, kupanga mambo ipasavyo na kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Pia, hunisaidia kukuza uongozi, na kuwasaidia wengine kufanya kazi yao vizuri. Lakini pia, ninajua wakati mwengine, kusimamiwa ni muhimu, ili niweze kujifunza na kuboresha mbinu zangu.

Shughuli ni nayopendezwa nayo sana ni kusoma vitabu. Napenda kupata muda kidogo wa kimya nikifurahia hadithi, au nikijifunza mambo mapya kupitia vitabu. Inanifanya nijisikie mtulivu, na hunipa fursa ya kutafakari kuhusu maisha. Pia, napenda kusoma vitabu vya maendeleo binafsi ambavyo hunitia motisha na kunisidia kuboresha tabia na ujuzi wangu wa kila siku. Kusoma pia ni njia nzuri ya kupumzika kidogo na kuondoa msongo wa kazi au matatizo ya kila siku.

Mimi huboresha michakati ya kazi kwa kuangalia kila hatua kwa makini na kuona ni wapi kuna upungufu au kuna chukua mda mwingi. Kisha huwa na jaribu kupanga upya au kutumia njia rahisi za kufanya kazi hiyo haraka na kwa ufanisi. Pia huwa naangalia kama kuna zana au teknolojia ambayo inaweza kusaidia kurahisisha kazi. Na mara nyingine, mimi huuliza maoni ya wenzangu kuona kama wana mapendekezi ya kuboresha hatua fulani. Kwa kufanya hivi, kazi hukua rahisi, haraka na hutoa matokeo bora.

Mafanikio yangu binafsi kazi niinayodhamini ni pale ambapo ninapomaliza kazi ngumu au mradi mzima bila matatizo na kwa wakati. Ninapoona kazi yangu ikisaidia timu au kampuni kufanikisha malengo yao hua nahisi furaha na fahari kubwa. Pia napenda kuona nimejifunza kitu kipya au kuboresha mbinu zangu za kazi. Hata mafanikio madogo, kama kushugulikia changamoto kwa njia nzuri, huwa inanifanya nijisikie kuridhika na hunipa motisha ya kuendelea. Kwa kifupi, mafanikio ninayodhamini ni yale yanayonifanya niwe bora zaidi na pia kusaidia wengine kazini.

Mboga ninazopenda zaidi ni za kienyeji kama vile managu na mchicha. Zinapikwa vizuri na huwa na ladhaa nzuri sana. Pia ni zenye afya kwa sababu ya virutubisho ambavyo vinapatikana ndani yake. Napenda kuzila pamoja na ugali kwa sababu hufanya chakula kiwe kamili na hunipa nguvu za kutosha kwa shughuli za siku nzima. Mboga hizi pia hufanya nijisikie vizuri kiafya na hunipa msisimuko kidogo wakati wa kula.

Wakati ambapo jua ni kali, huwa napenda kukaa chini ya kivuli, au ndani ya nyumba, ili niepukane na joto jingi. Mara nyingine, mimi hupiga kinywaji baridi, au hukunywa juisi, ili ni jihisi mchangamfu. Pia napenda kupumzika kidogo, huku nikiangalia simu yangu, au kusoma kitabu changu.

Nyama ninayependa zaidi ni kuku wa kienyeji, ninapenda ladha yake na pia ni rahisi kuandaa kwa njia tofauti kama vile kuchoma, kukaanga au kuchemsha. Pia hunipa nguvu na hunifanya niwe wafuraha baada ya kula.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka pamocha na michangu, mara kwa mara, hi ni kwa sababu, ninapenda kusedia watu wanoitaji, na pia nisehemu ya imani yangu, na malezi ya eshima kwa wengine. Mimi hutoa kidogo chochote ninachoweza, na ni jambo linalonipa furaha na kuridhika.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye mpangilio mzuri. Nafurahia pale ambapo kuna ushirikiano kati ya wafanya kazi, kila mmoja anaheshimiana na kuna wazi katika mawasiliano. Pia napenda pale ambapo mwanga ni wa kutosha, hewa ni safi na mahali ni safi na pazuri pa kuona. Kwani haya huniwezesha kuwa na umakini na kufanya kazi kwa tija zaidi.

Ndiyo, napenda kula samaki. Hunipa lishe nzuri na ladha yake ni nzuri. Hasa nikipika kwa viungo vya asili. Pia hunipa nguvu na ni chaguo nzuri kwa afya. Na zaidi ya hayo, napenda jinsi samaki wanavyoweza kupikwa kwa njia tofauti. Kama vile, kuchemsha, kuchoma, au kukaanga. Mara nyingine, napenda pia kujaribu samaki wa aina mpya ili kuonja ladha tofauti.

Mimi huhifadhi data yangu katika sehemu tofauti ili iwe salama. Mara nyingi, mimi hutumia hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive kwa nyaraka muhimo na pia huwa naweka nakala kwenye kifaacha nje kama flash disk. Njia hii, hunisaidia kuhakikisha data yangu haipotei hata kifaa kimoja kikiharibika.

Ninapokabiliana na mabadiliko kazini, napenda kuanza kwa kuelewa kilichobadilika na sababu yake. Kisha, huwa ninajaribu kupanga hatua za kuzoea mabadiliko hayo kwa njia ya utulivu bila ya kuwa na haraka. Na mara nyingine, huwa nauliza maoni au msaada kutoka kwa wenzangu ili kuelewa jinsi wanavyokabiliana. Pia, huwa najitahidi kubaki na mtazamo chanya na kuangalia fursa zinazoweza kutokea kutokana na mabadiliko hayo. Ikiwa njia fulani haifanyi kazi, huwa naangalia mbadala mwingine hadi nipate suluhisho linalofaa.

Ningependa kuona maendeleo ambayo ya naleta maisha bora kwa kila mmoja katika jamii. Kwa mfano, napenda kuona elimu ikipanuka, huduma za afya zikiimarika, na fursa zaajira zaidi kwa vijana. Pia ningependa kuona usawa wakijamii ukiimarika, ambapo kila mtu anahusiana kwa heshima na msaada, bila ubaguzi wowote. Miundo mbinu bora kama barabara, majisafi, na usafirishaji wa uma pia ni muhimu ili maisha ya kila siku yawe rahisi. Mwisho, ningependa kuona jamii ye mushikamano na ushirikiano, ambapo watu wanashirikiana kushugulikia changamoto pa moja.

Sipendi kabisa kurudi ujana. Lakini ningependa kutumia baadhi ya mambo ya ujana kama furaha raisi na kupumzika zaidi. Ningependa pia kuwa na nafasi ya kufanya baadhi ya maamuzi bora. Nilio kosa wakati huo. Lakini kwa jumla, najivunia maisha yangu ya sasa na yote niliojifunza.

Mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujua na kukubali bila kujilaumu kwanza. Kisha, mimi hujitahidi kujifunza au kuomba msaada kutoka kwa wenzangu ili niweze kujiboresha. Pia, mimi hujiwekea malengo madogo ya kubadilika hatua kwa hatua na ninapopata maendeleo hunipa moyo na kunifanya niendelee kujituma Muzika.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea ilikuwa uzoefu mzuri sana kwa sababu ilinipa nafasi ya kuwasaidia wengine kujifunza mambo mapya na kujenga ujuzi wangu zaidi. Pia ilinifanya nijisikie kuwa na mchango chanya katika jamii na kunipa moyo wa kuendelea kusaidia pale ninapoweza.

Ninapoanza kazi huwa napanga orotha ya kazi zangu za siku hiyo na baada ya hapo huwa napanga kipaombele cha kazi ambazo ni muhimu zaidi na mara nyingine napitia barua pepe au ujumbe wa kazi ilikuona kama kuna jambo la tharura linalohitaji kushughulikiwa kwa haraka. Hii inanisaidia kuanza siku nikiwa na mpangilio mzuri na kuepukana na mkanganyiko.

Jambo la kwanza, huwa nahakikisha nalala vya kutosha kila usiku ili kupona na kuwa na nguvu ya siku inayofuata. Pia, nakula vyakula vyenye afya kama mboga, matunda na proteni na ninakunywa maji ya kutosha kila siku. Mara kwa mara, nashughulika na mazoezi kama kutembea au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Pia napumzika akili yangu kwa kufanya mambo ninayoyapenda. Kama kusoma au kusikiliza muziki ili kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia vizuri.

Jambo la dini ambalo ni muhumu kwangu ni kuomba kila siku, kuomba kunanipa amani ya ndani na kunisaidia kuwa na mtazamo mzuri wa maisha. Pia, kuomba kunanisaidia kushukuru kwa kila jambo, kuweza kuelewa wengine na kuwa na nidhamu katika matendo yangu ya kila siku. Ni sehemu ya maisha yangu ambayo huniunganisha na imani yangu na kunifanya nijisikie salama na tulivu.

Kila siku, mimi hupendelea kutumia basi pale ninapohitaji kusafiri, safari, yenye umbali kidogo. Na kwa kawaida, kwa safari za karibu, napendelea kutembea kwa miguu au kutumia pikipiki. Kwani ni rahisi. Hii njia ya usafiri hufanya maishi yangu ya kila siku kuwa rahisi, yenye mpangilio, hasa wakati wa shughuli za kazi au shule.